Chumba changu cha kulala si kikubwa na si kidogo. Kuta zake ni za rangi nyeupe. Kitanda changu kinarithisha zaidi kwa sababu huwa nalala usingizi unaotosha na ulala salama bila shida yote. Ninaona kutakuadirisha nyumba ya jirani yangu. Kitu ambacho nakipenda zaidi kwenye hii chumba ni kitanda. Kwa sababu hapo baada ya kuchoka sana mchana hapo ndiyo huwa nakuja kupumzika usiku. Shukran.

Keki ambayo yenye naipenda zaidi ni keki ambayo ikona sukari mingi, keki ambayo ina maandishi ya kupendeza kama zile tunazo sherehekea siku ya kuzaliwa. Keki tamu, keki ambayo inapendeza kila mtu, yenye watu wangu wanaipenda pia asante.